Mimi binafsi ningependa kujaribu mchezo wa basiketi boli kwanza, napenda jinsi mchezo huu unahitaji ushirikiano wa timu. Kila mchezaji ana nafasi yake na ili ushinde lazima mshirikiane. Hii inatufundisha umuhimu wa kufanya kazi pamoja kuheshimiana na kusaidiana. Pili. Basiketi boli unahitaji nguvu, kasi, na umakini kukimbia, kuruka, kupiga pasi na kulenga mpira ndani ya kikapu kuna hitaji mazoezi na nidhamu mchezo huu hunisaidia kuelewa kwamba mafanikio hayaji kwa bahati bali kwa kujituma na kufanya mazoezi mara kwa mara tatu, michezo kwa ujumla hutusaidia kuwa na afya njema, inafanya miili yetu kuwa imara, inapunguza msongo wa mawazo na inatufanya tujisikie vizuri kucheza au hata kujaribu mchezo mpya, kuna tufanya tuwe na ujasiri na kujifunza mambo mapya kila mtu anamchezo anao thamini kujaribu kwangu mimi ningependa kujaribu basketball kwa sababu ya ushirikiano wa timu, mazoezi ya mwili na mafunzo ya maisha ninayoweweza kupata na amini kwamba kujaribu michezo tofauti hutusaidia kukua kimwili kiakili na kijamii.

Kwa upande wangu, nyama ninayo ipenda zaidi ni nyama ya ng'ombe hasa ile iliyokaangwa au kuchemshwa vizuri kwanza, ladha yake ni nzuri sana ni tamu yenye nguvu na inapika kwa urahisi njia nyingi unaweza kuikaanga, kuchemsha au hata kuiweka kwenye mchuzi wa kitamu kwa kweli, kila ninapoisoma au kuonja, hufanya chakula kiwe cha furaha na kuridhisha pili, nyama ya ngombe ni chanzo kizuri cha protini. Protini ni muhimu kwa mwili wetu. Hususan kwa wanafunzi na vijana. Kwa ni husaidia kujenga misuli na kutoa nguvu ya kufanya kazi za kila siku. Kwa hiyo, siyo tu ladha inayonifanya niipende. Mbali pia faida zake kiafya ni kikubwa. Ni kubwa, zaidi ya hayo, nyama ya ngombe ni sehemu ya tamaduni zetu katika sherehe harusi au siku kuu nyama ya ngombe ni mojawapo vyakula vinavyopendwa zaidi hii inatufundisha kuheshimu tamaduni zetu na kushirikiana na familia na marafiki kwa chakula kizuri ingawa kuna nyama nyingine kama kuku, samaki au mbuzi nyama ya ngombe ina nafasi ya kipekee kwangu, ladha yake faida za kiafya na umuhimu wake wa kitamaduni hufanya niwe na shauku ya kuipenda kila wakati. Kwangu, nyama ya ngombe ndiyo bora zaidi. Situ kwa sababu ya ladha yake, mbali kwa manufaa yake, kiafya na thamani yake katika maisha ya kijamii. Hii ni sababu kwa nini kila mara ninapopewa nafasi nachagua nyama hii bila shaka.